Ndiyo, nafuatilia matukio ya kimataifa ingawa si kila wakati kwa kina sana. Napenda kufahamu kinachoendelea duniani kwa sababu matukio ya kimataifa mara nyingi yanaathiri maisha yetu ya kila siku. Hata kama yako mbali na nchi yangu. Kwa mfano, mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa, migogoro ya kisiasa, uchumi wa dunia na maendeleo ya teknolojia huathiri bei za bidhaa na ajira na hata usalama wa watu. Ninapata habari hizi kupitia vyanzo mbalimbali kama televisheni, mitandao ya kijamii, tovuti za habari na wakati mwengine redio. Huwa nachagua vianzo vinavyoaminika ili kupata taarifa sahihi na kuepuka habari za uongo. Kufuatilia matukio ya kimataifa hunisaidia kupanua ufahamu wangu kuelewa tamaduni tofauti na kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Hata hivyo, hujitahidi pia kutotazama sana kwenye habari hasi hasa zile zinazosababisha msongo wa mawazo. Nachagua kwa busara habari ya kufuatilia ili kulinda afya yangu ya akili. Kwa ujumla, kufuatilia matukio ya kimataifa hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya dunia nzima. Na hunisaidia kuwa na maamuzi yenye uelewa mpana wa mambo makuu yanayoendelea katika dunia.

Tunda ninalolipenda zaidi ni limau. Napenda limau kwa sababu lina ladha ya kipekee inayochanganya uchachu na ubichi. Jambo linalonifanya nilifae kutumiwa kwa njia mbali mbali. Limau linaweza kuliwa moja kwa moja. Lakini pia hutumika sana katika vinywaji kama juisi chai ya limau. Au hata kuchanganywa na maji ya uvuguvugu asubui ama pia wakati unapotengeneza uji. Kinywaji cha limau hunipa nguvu na hunisaidia kujisikia nikiwa mwenye afya. Sababu nyingine ninayopenda limao ni faida zake za kiafya. Lina vitamin cha kwa wingi ambayo husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kupambana na magonjwa. Limau pia husaidia katika mmengenyo wa chakula na kusafisha mwili. Watu wengi hutumia limau kama tiba asili. Asilia kwa matatizo madogo ya kiafya. Jambo linalolifanya nilidhamini zaidi. Zaidi ya hayo. Limao hutumika kama sana jikoni kuongeza ladha kwenye vyakula. Kama samaki, nyama na saladi HArufu yake nzuri na ladha yake huongeza mvuto wa chakula. Kwa jumla limau ni tunda nimalolipenda kwa sababu ya ladha yake. Matumizi yake mengi na mchango wake mkubwa katika afya yangu na ya watu kwa ujumla.

Wakati mkuu wa mpira wa bezeboli ninaoumbuka sana ni kombe la dunia la bezeboli lililofanyika hivi karibuni na kuvuta hisia za mashabiki wengi duniani. Mashindano haya yalikuwa ya kipekee kwa sababu yalileta pamoja timu bora kutoka mataifa mbalimbali. Kila moja ikiwakilisha utamaduni na mtindo wake wa kucheza bezeboli. Ilikuwa fursa nzuri kuona kiwango cha juu cha mchezo na ushindani wa ukweli kati ya wachezaji mahili. Katika mashindano haya timu kama Marekani, Japan, Jamuhuri ya Dominika na Cuba zilionesha uwezo mkubwa sana. Kilicho nivutia zaidi ni nidhamu na umakini wa timu ya Japan ambapo walicheza kwa mshikamano mkubwa na mbinu nzuri. Mechi zao zilikua na msisimko mkubwa hasa walipokutana na timu zenye nguvu kama Marekani. Kila mpira uliopigwa na kila point ilipatikana kwa juhudi kubwa. Kitu cha kushangaza na cha ajabu katika mashindano haya ni jinsi baadhi ya wachazaji chipukizi walivyojitokeza na kung'ara mbele ya majina makubwa. Hii ilionyesha kuwa beziboli inaendelea kukua na kutoa nafasi kwa vipaji vipya. Pia mashabiki walionyesha mapenzi makubwa kwa tim zao na pia mchezo huu hali iliyo ongeza hamasa na furaha katika viwanja. Kwa ujumla, wakati huu mkuu wa beziboli, uliniacha na hisia na furaha mshangao na heshima kubwa kwa mchezo huu. Ulinikumbusha umuhimu wa mchezo kama kuunganisha watu kuleta burudari na kukuza vipaji. Ni wakati ambao nitaendelea kuukumbuka kwa mdamrefu. Shukrani.